Nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya uwazi na heshima Kwanza napenda kusikiliza kwa umakini ili kuelewa hisia na nia zao kabla ya kujibu Ninatumia lugha iliyo wazi na yenye mpangilio Mara nyingi nikitumia mifano au taswira ndogo ili ujumbe uwe rahisi kufahamika.

Napendelea kuandika kwa sababu Kunanihisi kama ibada ya kutafsiri hisia na mawazo katika umbo la maneno lakini pia kusoma ni zawadi. Kunaniletea hekima na sauti za wengine kunifundisha kuona dunia kwa macho tofauti. Kwa hivyo kusoma na kuandika kwangu ni kama mazungumzo ya ndani na nje.